Ndio, nanunua vitu kupitia simu kwa sababu dunia ya sasa hivi ni ya teknolojia hivyo mambo yameweza kurahisishwa. Unaweza kufanya vitu vyako vyote kwa kutumia simu na inakua raisi. Wafanya biashara na wanunuzi wote wameweza kueka vitu vyako katika mtandao hivyo unaweza kupata kila kitu kutumia simu na unaweza ukatumiwa vitu vyako hadi nyumbani.

Wikendi ni siku ambayo hatuwezi kuenda kazini, hivyo tunatumia muda huo ili kueza kupumzika na kueza kukaa na ndugu, jamaa na marafiki, kueza kubadilishana mawazo, au pia unaweza kuenda sehemu yoyote kuweza kupata burudiani au kupumzisha akili. Weekendi huweza kusaidia sana mtu kuweza kupumzika mwili na akili ukilinganisha na katikati ya wiki na ambapo mtu anaitajika kufanya kazi. Hivyo unaweza ukaamua kupumzika nyumbani au kuenda nje ya mji ili kuweza kufanya mambo tofauti ya nayo kufurahisha.

Huwa nasherehekea siku kuu kwa kuweza kujumuika na ndugu, jamaa na marafiki na watu wote tuwapendao kwa kuweza kukaa pamoja, kula, kucheka na kufanya michezo ya aina tufauti. Hivo inatusaidia kuweza kuwa na siku nzuri ukilinganisha na siku ambazo sio za sherehe.

Ndiyo napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu ukiweza kusoma maoni unaweza kujua watu wanafikiria nini na pia unaweza kupata aina tofauti ya mawazo kwani pale ambapo huwezi kusoma maoni unashindwa kupata mawazo hayo na unashindwa kujirekebisha panapokuwa na makosa au panapokuwa na changamoto.

Mara nyingi mimi huweza kucheza na wafanyakazi au pamoja na watoto ambao wanaishi mtaani kwetu, hiyo inaweza kutusaidia kuweza kutengeneza upendo umoja na nguvu kwa sababu tunaweza kushiriki michezo tofauti kwa wakati tofauti ambayo tunaipenda. Napenda sana kucheza na watoto pamoja na wafanyakazi wenzangu.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio ninapokuwa nyumbani, nikiweza kufanya kazi zangu zingine za kawaida. Hiyo, huweza kunisaidia kuweza kufanya vitu vingi, na pia kwa wakati huo huo kuweza kujua yanayoendelea duniani au katika nchi ambayo uliyopo. Napenda sana kusikiliza redio, niweze kupata habari, niweze kupata burudani, na niweze kupata elimu kwa wakati mmoja, na pia nikiweza kufanya kazi.

Mimi uhifadhi pesa kwa njia mbalimbali, moja wapo ni kueza kutunza fedha zangu katika benki, hiyo uweza kunisaidia kuwa na adabu na fedha na siwezi kuzichukua, ili niweze kufanya malengo makubwa baadaye. Njia nyingine ninayotumia kueka fedha ni ya kuweza kukopeshana na pale ambapo mtu anaweza kurudisha, anaweza kuregesha pamoja na akiba ya ziada. Hiyo uweza kunikuzia fedha na pia uweza kunisaidia kuweka fedha.

Napenda kushiriki katika jamii kwa njia tofauti, moja wapo ni kuweza kusaidia wale wasiojiweza katika jamii ili waweze kujiinua kiuchumi, ya pili ni kuweza kushiriki katika jamii, kuweza kufanya mikutano na kuweza kusaidiana katika kazi zozote, pale zinapohitajika, hii huweza kuleta ushirikiano.

Pale ninapotaka kustarehe, basi mimi huweza kutoka na kuenda sehemu tofauti za sherehe au kumbi za muziki. Hapo naweza kupata densi na kuweza kunywa kinywaji, kizuri ambacho kinanifuraisha. Na pia naweza kujumuika na ndugu, jamaa na marafiki ambapo tunaweza kupiga gumzo na kuweza kubadilishana mawazo. Njia hiyo inakuwa njia sahihi kwangu ya kuweza kufanya starehe na huwa inanifurahisha.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu hiyo ni njia ya mazoezi, inaeza kunifanya kuweza kupunguza kilo na pia kuweza kupunguza mafuta mwilini na pia njia ya kukimbia inaweza kusaidia kuimarisha mapigo ya moyo na hivyo kufanya moyo kuwa imara. Kwa hivyo napendelea sana kukimbia.

Napenda kufanya mazoezi ya mwili, maratatu au maranne kwa wiki kwa sababu mazoezi ya naweza kunisaidia kuwa na afya bora na kuwa mwenye nguvu na kuwa msikivu na mtulivu. Nikiweza kufanya mazoezi basi siku yangu huwa nzuri sana.

Pale ninapoamka asubuhi kitu cha kwanza kufanya mimi huwesa kuomba, huweza kukabidi siku ya mbele za mungu ili iweze kuwa nzuri na yenye baraka. Baada ya hapo basi mimi huweza kutayarisha kiamshakinywa ili niweze kunywa pamoja na familia. Nikimaliza hapo basi naenda kujitarisha na kuweza kuoga, kupaka mafuta, kuvaa ili niweze kuelekea kazini. Hiyo ndo huwa ratiba yangu kila siku ambapo huwa naenda kazini, lakini siku ambazo huwa siendi kazini basi huweza kuamka kuchelewa na kufanya mambo hayo baadaye.

Matunda ninayoipenda ni juisi ya maembe na juisi ya machungwa. Napenda juisi hizi kwa sababu matunda haya huwa yanapatikana kila msimu bila wasiwasi. Kwa hivyo inakuwa ni rahisi kuweza kuyapata. Na pia matunda haya yanakua na virutubisho mwilini. Kwa hivyo ukiweza kunywa juisi hizi basi unaweza kuwa umeongeza vitamini katika mwili wako.

Ndiyo, mimi hupenda kucheza na watoto kwa sababu watoto ni malaika na hivyo wanakua na michezo mingi ya kuweza kufurahisha. Na katika kucheza huko, tunaweza kujifunza mambo tofauti pamoja na watoto hao na kuweza kuwaelekeza jinsi ya kuweza kufanya mambo kwa uzuri.

Mfereji au chaneli ya TV ambao wanapenda kufatilia ninaitua NTV kwa sababu hapo naweza nikapata habari mbali mbali kwa uwakika na ufasaa zaidi kwa sababu wafanya kazi wake hawa tangazaji wake wanaweleedi katika kazi hiyo na wanakikisha ya kwamba wanapata habari ambazo ni sahihi na sio uongo.

Napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu kwa sasa hivi ulimwengu tuliopo ni ulimwengu wa utandawazi na ulimwengu wa teknolojia hivyo ni rahisi sana kwa wafanya biashara na wanunuzi kuweza kufanya vitu vyao mtandaoni na inakuwa kazi rahisi hivyo inaweza kurahisisha kuto kupoteza mda kwa kuenda kutafuta vitu sokoni.

Mimi hupanga kazi zangu kwa kuweza kuziandika chini katika kitabu ama daftari ya vile vitu vyote ninavyohitajika kuvifanya. Hivyo inaweza kunirahisishia kazi, pale ninapohitaji kufanya vitu hivyo. Nitaweza kuangalia ni gani cha muhimu na hicho ndo naweza kukifanya cha kwanza, kikifuatiwa na cha pili, hadi pale nitakapoweza kumaliza. Kuweza kutengeneza ratiba hiyo inaeza kunisaidia kupanga kazi zangu kwa ufasa na kuziweza kuzifanya kwa wakati unaohitajika.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo, basi ni simu ya mkononi au rununu, kwa sababu simu hio ndio imeweza kubeba redio ambayo naweza kusikiliza na pia inaweza kunisaidia kufanya mawasiliano kwa njia moja au nyingine. Pia simu hiyo ya rununu ineweza kunisaidia kuweza kuangalia filamu na kuweza kufanya mambo mengine tofauti. Ninaposhindwa kuwa kifaa hichi, basi ni kama ninashindwa kufanya kazi zangu kwa ufasaha. Hivyo ni kifaa ambacho siwezi kuishi, pasipo.

Mimi hupendelea kutazama michezo kuliko kucheza zaidi kwa sababu pale ambapo watu wanakua wanacheza, mimi huweza kuchukua muda huo ili kuweza kujifunza mambo tofauti, ikiwemo, uvumilivu, ustahimilivu na pia kuweza kuwatia moyo pale wanapokuwa, wanapitia changamoto yote katika michezo yao ambayo wanakua wanaifanya.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda nyama hiyo kwa sababu inavirutubisho vingi mwilini kama protini ambayo inaweza kusaidia mwili. Pia napenda nyama hiyo kwa sababu nitamu na ni rahisi kuipika ukilinganisha na nyama nyingine zozote. Chataatu pia ninachoeza kupenda nyama ya kuku ni kwa sababu haina harufumbaya ukilinganisha na nyama zingine.

Pale jioni napofika, mimi hushiriki kutembea kwa angalau dakika 30, hii uweza kusaidia mwili kuweza kuchangamka, ninapomaliza basi, huenda nyumbani, na kueza kupata kuoga, na kupumzika kidogo, na baada ya kupumzika basi naweza kushiriki katika vitendo vyangu za vya jioni vya kuweza kupika, na kuweza kukaa na familia. Nafanya hivyo kila siku na inanisaidia sana.

Lengo la mda mrefu nililo kuwepo nalo kazini ni kuweza kufanya kazi kwa bidii ili niweze kutoka katika kiwango kimoja hadi kiwango kingine na ninaweza kufanya hivi kwa kueza kusoma zaidi na kueza kujifanzwa mambo mengine tofauti na yale ya kazini ambao nafanya kila siku. Nikiweza kutia bidii basi najua lengo langu litaweza kutimia na niweze kuongeza cheo.

Njia ninazotumia ili kuweza kujifunza, moja wapo ni kusoma vitabu vya aina mbali mbali. Hiyo inaweza kunisaidia kupata maarifa kupitia vitabu hivyo. Njia nyingine basi ni kuweza kuongea na watu wenye ubobevu. Hiyo inaweza kunisaidia kubadilisha na mawazo na kuweza kufikiria tofauti.

Napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni mfumo wa usafiri na inaweza kukusaidia kufika haraka pale ambapo unaenda. Pia baiskeli huwa aitumii mafuta kwa hivyo gharama zake za uendeshaji inakuwa ra.

Mimi huweza kushambulia mabadiliko kazini kwa kuweza kutambua mabadiliko hayo na kuweza kukabiliana nayo kwa njia ya kuweza kuingia ndani ya hayo mabadiliko. Unapoweza kufanya hivyo basi inarahisisha kazi kuliko kuyakataa. Mabadiliko ni mazuri na anaweza kumsaidia mtu kuweza kujikuza kisaikolojia na pia kazini.

Aina ya keki ninayoipenda ni keki ambayo imetengenezwa na matunda makavu inakua ni nzuri, tamu na ya kuvutia na inaweza kufurahisha kwa sababu watu wengi wanapenda matunda makavu ambayo yameweza kueka ndani ya keki. Ukipata keki ambayo imeweza kutengenezwa hivyo, basi unaweza kufurahia sana.

Chakula cha jadi ambacho nakipenda basi ni samaki pamoja na ugali. Chakula hichi kimeliwa miaka na miaka, karne na karne, kwa sababu katika tamaduni zetu uvivu uvuvi ndo ilikuwa chanzo kikubwa cha kupata chakula pamoja na kilimo. Kwa hivyo ni chakula ambacho ni rahisi kupata na ni chakula ambacho kimeweba historia kubwa sana.

Nikiwa na familia yangu napenda kufanya mambo tofauti, ikiwemo kuweza kucheza pamoja, hivo tunaweza kufurahia na tunaweza kujuana kwa ndani zaidi. Kitu kingine ambacho tunaweza kufanya kama familia ni kuweza kusafiri pamoja na kuweza kujua maeneo mbali mbali, hii inaweza kutusaidia kuweza kutengeneza kumbu kumbu.

Mji ambao ningeweza kupenda kutembelea duniani ni mji wa Nairobi, kwa sababu ni mji ambao nimeweza kuona katika mtandao, ukiwa ni mzuri, wenye kuvutia, na watu wenye upendo zaidi, na pia kuna matukio mbalimbali ambayo mtu anaweza akafanya. Mji wa Nairobi ni mji ya ambao ni mkubwa na una mbuga za wanyama katikati ya jiji. Ningependa kuweza kuenda ili niweze kujionea wanyama hao, na pia kuweza kujaribu vyakula vya aina mbalimbali.

Mchezaji bora wa mchezo wa kikapu ambaye mimi namtambua ni mwanadada ambaye anaitwa Mary. Tulikuwa naye shule na alikuwa anaweza kucheza mchezo wa kikapu vizuri. Aliweza kutubeba na kueza kufikisha timu ya shule katika lengo la katika tabaka la kitaifa na hapo tuliweza kupata ushindi mkubwa kupitia yeye.

Kwa siku, naweza kunywa maji lita mbili hadi tatu kama ninavyoshauriwa na wataalamu wa afya. Kuweza kunywa maji hivi kunasaidia mwili kuweza kutoa toksini mbaya ambazo zipo mwilini na pia inaweza kuipa mwili joto na kuweza pia kusaidia katika mzunguko wa damu kwa sababu damu asilimia nyingi inakuwa imebeba maji.

Chakula ninachopenda zaidi ni ugali pamoja na nyama ya kuku. Chakula hichi nikila huwa kinanifurahisha kwa sababu nyama ya kuku huwa na virutubisho mwilini, vinakupa protini ambayo ni muhimu sana katika mwili wa binadamu. Na ugali pia inakupa nguvu ili kueza kukusaidia kueza kufanya kazi ukiwa upo imara.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni siku ambayo niliweza kusherehekea miaka yangu ya kuzaliwa kwa kutimiza miaka 30 kwa sababu siku hiyo niliweza kujumuika na watu wasioweza kujikimu kimaisha na tukaweza kula pamoja na kucheka. Tukio hilo lininifurahisha sana na ningependa kuweza kulirudia pale nitakapoweza kuongeza miaka mingine hapo awali.

Zana za digitali ambazo naweza kutumia kila siku ni kueza kutumia simu au rununu kwa sababu njia hio inaweza kunisaidia katika mawasiliano na pia katika kueza kufanya matangazo na pia kueka kumbukumbu.

Ndiyo na wafahamu majirani zangu kwa sababu tunaishi kwa upendo na tunaishi kwa furaha. Pali ambapo mtu wanaamia hapa basi sisi tunakikisha tumeweza kumjua zaidi na tukiweza kujua na huwa inaimarisha usalama kwa sababu unajua ni watu gani ambao wanaishi kando yako na hivyo kusaidia kueza kufanya vitu kwa kueza kujiamini.

Mnyama wangu wakufugwa ni mbwa ambaye anaitwa Bosco na mpenda mnyama huyu sana kwa sababu anaweza kuleta furaha katika familia yetu. Kitu cha kwanza ambacho Bosco anaweza kufanya ni kuhakikisha ya kwamba usalama upo vizuri na pia anaweza kutupa burudani pale ambapo tunakuwa tumekaa nyumbani na familia kwa kueza kucheza pamoja na watoto na majirani.

Chumba ninachokipenda ni chumba changu cha kuala kwa sababu ni chumba kikubwa na ni chumba ambacho kinaweza kunipa amani pale ninapotoka kazini na kuweza kupumzika. Chumba hichi nimeweza kukitengeneza vizuri ili kiweze kukidhi mahitaji yangu binafsi kwa sababu ni chumba ambacho naweza kukitumia pekee yangu bila kuweza kukaa na mtu mwingine yeyote. Nikiwa chumbani huwa najihisi amani na mwenye furaha na mwenye utulivu.

Majira ninayoyapenda ni majira ya joto kwa sababu kipindi cha majira hayo huwa hatufanyi kazi kwa wingi na unaweza kupewa ruhusa kuenda kutembea. Hivyo nikipata nafasi hiyo mimi huenda katika fukwe za bahari na kuweza kupigwa na upepo na kuweza kujisikia vizuri. Kipindi hicho pia kinaweza kukusaidia kufanya mambo mengi ili kuweza kufurahia.

Wakati wajua kali, mimi uweza kupenda kukaa kwenye kivuli ili nisiweze kuchoka na kipindi hicho huwa sifanyi mazoezi kwa hivyo huwa na shinda nyumbani au kazini na kueza kufanya kazi. Kwani jua kali huchokesha mwili na kueza kufanya mtu ahisi usingizi.

Mambo ninayoyafanya ili kueza kueka afya kuwa nzuri. Cha kwanza ni kuweza kufanya mazoezi kwa wakati na kila siku angalau lisaa li moja hau masaa mawili. Kwa kuweza kufanya mazoezi, basi nasaidia mwili kuweza kuwa na afya na kuweza kupunguza mafuta yalikuwepo katika mwili. Kitu chapili ninachofanya ni kuweza kuhakikisha na kula chakula ambacho ni cha afya, chenye vitamini, pamoja na vile vya kuweza kuongeza nguvu. Kwa kuweza kufanya hivyo, basi nahakikisha naweza kuwa na afya nzuri. Kitu kingine ni kuhakikisha na lala kwa wakati ili akili iweze kutulia.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali au wali pamoja na nyama ya kuku kwa sababu ni chakula ambacho ni rahisi kupata na upikaji wake ni mrahisi ukilinganisha na chakula kingine chochote. Na pia gharama yake inakuwa sio kubwa ukilinganisha na vyakula vya haina vingine napendelea kula chakula hicho angalau mara tatu au mara nne kwa wiki.

Mahali pa historia ambapo ningependa kutembea ni katika maktaba. Maktaba ya historia inakuwa imebeba vitu vingi sana ambavo viliweza kuandikwa na viliweza kutokea katika miaka ya hapo nyuma. Kwa sababu vitu vingi ambavo viliweza kutokea wakati tulipokuwa hatupo viliweza kuandikwa chini na kueza kuhifadhiwa katika maktaba. Hivyo ni kiweza kufika pale, nitaweza kusoma na kuweza kujua zaidi kuhusu historia iliyotokea zamani.

Ndio, mimi huweza kupiga kura ili kuweza kuchagua viongozi walio sahihi na ambao wanaweza kutufaa katika jamii. Kwa kuweza kupigia kura, unaeza kumpa mtu nafasi ya kuweza kuleta maendeleo na ajira katika jamii yako. Hivyo, naweza kusaidia mtu kupigia kura au kumshawishi mtu kueza kupiga kura ili kuweza kuleta mabadiliko.

Lugaha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kingereza kwa sababu inanafasi nyingi sana za mtu kuweza kufanya mambo mbali mbali na kuweza kusafiri sehemu tofauti. Lugha hii inampa mtu nafasi kwa sababu ni lugha ambayo inaweza kutumika na mataifa mengi sana na hivyo inakuwa rahisi kufanya mawasiliano.

Changamoto ni naweza kukutana nayo kazini ni pale watu wanaposhindwa kutoa ushirikiano ili kuweza kufanya kazi kwa pamoja na kazi kuwa rahisi. Basi inakuwa ngumu kwa sababu kazi huwa inajivuta na kuchukua muda mwingi. Changamoto nyingine ni pale wateja wanaposhinda kulipa kwa wakati. Hii huleta changamoto kwa sababu malipo huwa yanachelewa na kufanya mambo mengine pia kuweza kuchelewa kufanyika.

Pale panapotokea tofauti au na mgogoro na mtu, basi kile ninachoweza kufanya ni kuweza kujiepusha na madhara zaidi kama kugombana au kupigana. Hivyo naweza kuomba msamaha na kuweza kutoka eneo hilo ili nisiweze kuleta tatizo zaidi kwa mtu mwingine ambaye tumekuwazana naye.

Kazi ninayo ithamini zaidi ni kazi ya kuweza kuhudumia wateja kwa sababu pale ambapo unaweza kumhudumia mteja vizuri anaeza kukuletea kazi zaidi na hivyo inaweza kukusaidia kupata fedha zaidi. Na pia kupitia kazi hiyo inaeza kukutengenezea mahusiano mazuri kati ya mteja na wewe.

Napenda kusafiri na GPS kwa sababu ramani ni ngumu kusoma ukilinganisha na GPS. GPS ipo kwenye simu hivyo inaweza kukusaidia kukuongoza hata kupitia njia ya sauti kukuelekeza sehemu ambapo unaenda. GPS ipo kidigitali zaidi kuliko ramani hivyo inaweza kurahisisha kazi.